Jinsi ambavyo ninajihamashisha kufanya mazoezi nikiwa mvivu najitia nguvu kwanza nakaa chini nafikiria kwamba hii maisha nisipo fanya zoezi mwili yangu itashikana. Nisipofanya zoezi nita sitaweza kuishi miaka mingi maana zoezi ni muhimu kwa afya na inasaidia sana maisha sasa hiyo wakati nikisha fanya nikishaa amua hiyo zawadi yangu ni ya baadaye ni kuweka bidii na kufanya zoezi ilivyo kama ni kukimbia, kama ni kuinua chuma nafanya nikiwa na roho moja, roho safi ambayo nimejitia nguvu.

Jinsi ninavyopumzika, baada ya siku iliyonichokesha ni, saa ya kwanza huwa nafika kwa nyumba naoga kwanza. Baada ya kuoga na ingia kwa nyumba na chukua muda kidogo na lala kama dakika ishirini au dakika thelathini. Baada ya kulala hiyo muda, kinacho nisaidia ni kuamka na kuandaa chakula ama kunywa maji, maji warm, na chemsha maji na kunywa baada ya hapo, ninaweza kufikiria kitu yenye itanifanya, nisikie nimetuliza akili ninaweza kuangalia tv, ama kutumia simu kuangalia video mbali mbali.